Mara kwa marwa ninapotaka kustarehe mimi hupenda kujivinjari sana naanda sharubati yangu baridi naiweka mezani ama naianda mezani naweka mziki kwa umbali mziki ambao unatuliza moyo mziki ambao hauna mambo mingi nafunga macho naanza kuenda kwenye mawazo ama natulia tuli.